Jinsi navyoshughulikia muda wangu wa mwisho ama nyakati zangu za mwisho, kazini ama kwenye chumba changu. Muda wa mwisho naushughulikia kwa kufanya juhudi na kuhakikisha ya kwamba kila kitu katika kazi yangu, kimepangwa vizuri na nimeona ama nimenakili mahali na kujua ni nini nafaa kufanya siku ifuatayo na pia katika muda wangu wa mwisho pia na jinsi navyoshughulikia muda wangu wa mwisho ama nyakati zangu za mwisho, kazini ama kwenye chumba changu. Na kimepangwa kwa mpangilio mzuri ndiposa nikaweze kurahisisha shughuli za kazi ama shughuli za siku mpya.